Mimi ni mtu wa kuwahi kwa sababu napenda mambo yangu yaende kwa mpangilio. Huwa napanga ratiba yangu mapema na kusingatia muda wa kila shughuri nayofanya. Kabla ya kuondoka nahakikisha nimejiandaa vyema ili nisije nikakimbizwa na muda. Hata kama kuna safari au kazi muhimu napenda kufika mapema kuliko kuchelewa. Kuwahi kunanipa uturivu wa akili na kunisaidia kuepuka msongo wa mawazo. Ninapofika mapema napata muda wa kujipanga kuangaria mazingira na kuanza shughuri nikiwa makini. Pia nahisi kuwahi ni njia ya kuonyesha heshima kwa mtu kwa watu wengine kwa sababu sipendi kuacha wakinisubiri. Kwa maisha yangu kira siku tabia ya kuwahi imenisaidia kujenga nidhamu, uwajibikaji na kuaminika. Watu wengi huniamini kwa sababu wanajua nikiahidi muda furani nitaufuata ndiyo maana naona kuwahi si tabia tu bali ni sehemu ya utu wangu na njia ya kujenga mafanikio maishani.

Kumbukumbu yangu nzuri zaidi kutoka utotoni ni kipindi cha kukua mtoto bila wasiwasi mwingi wa maisha. Nakumbuka siku za jioni baada ya kutoka shuleni. Nilipokuwa nikirudi nyumbani kwa furaha nikiona marafiki zangu. Baada ya kubadilisha nguo tulikuwa tukikimbilia nje kucheza. Tulicheza mpira wa kawaida kujificha na kutafutana na mchezo mingine ya kitamaduni. Niliisi furaha ya kweli kwa sababu hatukuhitaji vitu vingi ili kufurahia maisha. Tulihitaji tu marafiki na muda wa kucheza. Nakumbuka pia nyakati nilizokuwa nikikaa na familia yangu jioni tulikusanyika pamoja tukizungumza kuhusu siku yetu. Na kusikiliza hadithi kutoka kwa wazazi au wazee hadithi hizo zilinifundisha maadili kama heshima uaminifu na bidii. Nilijisikia salama nikijua nipo mahali, panapojali na kunipenda. Wakati wa sherehe, au siku kuu, ulikuwa wa kipekee sana kwangu. Kuvaa nguo mpya, kula chakula cha pamoja na kucheka na ndugu kulinfanya nijisikie furaha isio elezeka. Izo zilikuwa nyakati zilizojaa upendo na mshikamano wa kifamilia. Kumbukumbu hizi zote, zina nafasi ya pekee moyoni mwangu kwa sababu ndizo zilizonijenga kuwa mtu, niliye leo. Kila ninapozikumbuka nahisi amani, shukran na hamasa ya kuishi maisha bora. Yanikumbusha kwa furaha ya kweli iliyo kwenye mambo mdogo na muhusiano mema na watu, wanaonizunguka.

Ndio, mimi nagawanya taka zangu na ninafanya hivyo kwa makusudi kwa sababu najali mazingira na afya ya watu wanaonizunguka. Ya kwanza, hugawanya taka zinazooza na zisizooza. Taka zinazooza kama mabaki ya chakula, maganda ya matunda na mboga huzitenga kwa sababu zinaweza kutumika kutengeneza mboji. Buji hiyo hunisaidia kuboresha udongo hasa kwa mimea au bustani. Hii inanifanya nihisi narudisha kitu kizuri kwa mazingira kwa mazingira. Pili, taka zisizooza kama plastiki chupa, makopo na karatasi huzitenga pembeni. Baadhi huzikusanya ili zirejelewe na nyingine huzitupa kwenye sehemu maalum. Kwa kufanya hivyo, napunguza uchafu wa mazingira na kusaidia kupunguza taka zinazo, zagaa, ovyo. Kugawanya taka, kunanijengea nidhamu na uwajibikaji. Inanifanya nitambue kuwa kila taka ina, athari zake kwa mazingira. Pia, inanifundisha usafi na kunisaidia kuishi katika mazingira safi na salama. Kwa ujumla, tabia hii inanipa kuridhika kwa sababu najua nachangia, kwa njia chanya, kulinda mazingira na afya ya jamii.

Timu yangu bora ya kiragbi ya marekani Los Angeles Lakers. Napenda timu hii kwa sababu imejulikana kwa historia yake ya mafanikio na wachezaji wake wa kipekee. Lakers wamekuwa wakishinda medali nyingi na michuano ya NBA. Na kila mchezo wao huwa na mvuto mkubwa kwa mashabiki. Nakumbuka mchezo mmoja wa kipekee niliuona kwenye televisheni ambapo Lakers walicheza dhidi ya Boston Celtics. Hapo nguvu mbinu na mshikamano wa wachezaji walionyesha uzuri wa mchezo wa kikapu ilinifanya niwe na hisia za furaha msisimko. Na hata shauku ya kushiriki kwenye mchezo wa kiragbi. Mchezaji wangu niliyependa zaidi kutoka laker ni Lebron James. Ninampenda kwa sababu ana talanta kubwa huchangia kwa kila upande wa mchezo. Shambulio na ulinzi. Na anaongoza wachezaji wenza kwa mfano mzuri. Nikiwa na timu hii ninapohisi wakati lakers wanaposhinda moyo wangu unaruka kwa furaha na kujivunia kuwa shabiki. Hata wakati wanaposhindwa bado nahisi mshikamano na matumaini kwa mchezo ujao. Kwa ujumla lakers si timu tu kwangu. Bali ni hisia na hamasa. Kila mchezo wao hunifundisha kuhusu mshikamano, nidhamu na jinsi ya kushinda changamoto wao kwa kushirikiana na wenzako. Ni hisia za kipekee ambazo zinaendelea kuwa sehemu ya maisha yangu kama shabiki wa mpira wa kikapu.

Diyo, nimewai kufanya kazi ya kujitolea na ilikuwa uzoefu wenye maana sana kwangu. Nilijiusisha na kazi ya kujitolea katika shuguri za kunisaidia jamii, kusaidia jamii asa katika masware ya usafi wa masingira na kusaidia watu wenye maitaji. Tulikuwa tukikusanyika kama kikundi, tukisafisha maeneo ya umma, kukusanya taka na kuelimisha watu kuusu, umuimu wa kutunza masingira. Kazi hiyo ilinifudisha kwa mabadiriko makubwa yanaansia na atuwa ndogo-dogo. Kupitia kujitolea nilijifunza thamani ya kutoa bila kutarajia maripo. Nilijisikia furaha na kulithika moyoni nipoona tabasamu kwa watu tuliowasaindia. Pia ilinijenga moyo wa uruma, mshikamano na uwajibikaji kwa jamii. Saidi ya hayo, kazi ya kujitorea ilinisaidia kukusa ujuzi wa kufanya kazi na watu tofauti. Kusikiriza wengine na kushirikiana kama timu. Hadi leo usoefu huo unanihamasisha kuenderea kusaidia pale ninapoweza. Kwa sababu najua hata mchango mdogo unaweza kuleta mabadiliko makubwa katika maisha ya mtu mwingine.

Ninapotaka kustarehe mimi huchagua shughuli. Zinazonituliza akili na mwili. Kwanza napenda kutafuta sehemu tulivu mbali na kelele na pilka pilka. Inaweza kuwa nyumbani nje chini ya mti au mahali penye upepo mwanana. Kukaa kimya kwa muda hunisaidia kupumzisha mawazo. Mara nyingi napenda kusikiliza muziki nao ninawaopenda. Hasa muziki wa taratibu unaonipa amani ya moyo. Miziki hunifanya nisahau stresi na kunirejesha kwenye hali ya tulivu. Wakati mwingine nasoma kitabu wa kuandika mawazo yangu ili kujitenga na mawazo mengi. Pia napenda kutembea pole pole au kufanya mazoezi mepesi kama kuvuta pumzi kwa kina. Hii hunisaidia kupunguza uchovu na kunifanya nijisikie mwepesi. Nikikaa kwa familia au marafiki ninaowaamini. Kuzungumza kuna kuzungumza na kucheka pia hunipa starehe kubwa. Kwa ujumla kustarehe kwangu ni kujipa muda wangu mwenyewe. Kujali afya ya akili na mwili na kuruhusu mawazo yatulie. Ninapopata muda wa kustarehe narudi kwenye shughuli zangu nikiwa na nguvu na furaha zaidi.

Mimi napendelea kunyoa ndevu zangu. Kwa kwelikunyoa kwangu ni sehemu ya utunzaji binafsi na kujiamini. Kila ninapo jisafisha na kuondoa manywele yasiyo ya hitajika. Na hisi uso wangu na mwili wangu viko tayari kukabiliana na shughuli za siku kwa utulivu na nidhamu. Kunyoa kuna nifanya nijisikie nadhifu. Si tu kwa mwonekano bali pia kisaikolojia. Napata uhuru na amani moyoni mwangu nikiwa tayari kukutana na watu wa kushughulikia kazi zaidi ya hayo kunyoa kuna nisaidi kudumisha mpangilio wa usafi. Devu iliokua sana au isiopangwa inaweza kunifanya nijisikie mchanganyiko au bila mpangilio. Jambo ambalo lina adhiri hiisia zangu na kujiamini. Nikinyoa nahisi kuwa nimepanga maisha yangu hata katika mambo madogo kama mwonekano wa kila siku. Pia hii tabia hunifundisha nidhamu kwa sababu lazima niongee muda na nijitahidi. Kudumisha mwonekano wangu kila wakati. Kwa upande wa kijamii kunyoa kuna nifanya niwe na mvuto zaidi kwa watu wengini. Watu wnapo ona mtu mko tayari safi na mwenye mpangilio. Wanamuonyeshe heshima na kumtazama kwa uzito zaidi. Hii hunifanya nijisikie furaha na kuridhika ndani ya nafsi yangu. Kwa ujumla kunyoa ndevu kwangu si tu kuhusu mwonekano wa nje bali pia ni alama ya kujijali, nidhamu, uwajibikaji na kujiamini hii ndio sababu napendelea kunyoa kuliko kuvaa ndevu kwa sababu kunyoa unanifanya nijisikie bora kimwili kisaikolojia na kijamii.

Ndiyo napenda kuoga kwa maji ya moto. Na kwa kweli, ni moja ya shughuli ninazopenda zaidi. Kuoga kwa maji ya moto kuna nipa hisia za utulivu wa mwili na akili hasa baada ya siku ndefu yenye shughuli nyingi. Baada ya masoma au kazi nikimimina maji ya moto na hisi misuli yangu ikilegea taratibu. Uchovu una pungua na mawazo yangu yanapumzika. Ni kama njia ya kuwachilia stresi yote niliyo kusanya siku mzima. Pia kuoga kwa maji ya moto kuna nifanya nijisikie safi nadhifu na mwepesi. Maji ya moto husaidia kufungua polis za ngozi. Kuondoa uchafu na mafuta yasiyo ya lazima na kunifanya nihisi upya kabisa. Baada ya kuoga napata hisia ya nguvu mpya mwili wangu unajisikia safi na akili yangu iko tayari kwa shughuli nyingine. Au kupumzika vizuri zaidi ya hayo kuoga kwa maji ya moto ni burudani ya kifamilia na ya kibinafsi. Mara nyingi ukawa muda kidogo nikifikiria au kujiuliza mambo ya maisha au ni kisikiliza miziki nikiwa bafuni hii hunipa nafasi ya kutafakari kujiwekea malengo na kurekebisha mawazo yanayonichanganya. Kwa kweli kuog kwa maji ya moto si tu kuhusu susafi. Bali ni njia ya kujijali, kutuliza akili, kuimarisha mwilii na kujipatia raha ya kweli. Kila mara nikiona maji ya moto mbere yangu nahisi ni kama ninaanza upya. Nikijawa na nguvu utulivu na furaha ya ndani.

Ndio, napenda kunywa maziwa sana. Na ni sehemu muimu ya maisha yangu ya kila siku. Kunywa maziwa, hunipa nguvu na kunifanya nijisikie mwenye afya jema. Najuwa maziwa yana virutubisho muimu. Kama calcium, protein na vitamini ambavyo vinanisaidia kuimarisha mifupa, meno na mwiri kwa ujumura. Hilo, unifanya nijisikie sarama kiafya na mwenye matumaini ya maisha bora. Asubui napenda kunywa maziwa kwa sababu hunipa mwanzo mzuri wa siku. Unisaidia kujisikia nimeshiba na mwenye nguvu ya kufanya kazi au masomo bila kuchoka haraka. Wakati mwingine uongeza chai au kukaa kakao. Lakini mara nyingi napenda kunywa maziwa yenyewe kwa sababu ya radha yake lakini na faracha inayotoa. Jioni au usiku kunywa maziwa unipa utulivu unisaidia kupumzika baada ya siku defu na wakati mwingine unisaidia kurala vizuri. Hii inanifanya niwe na usingizi mzuri. Na kuamka nikiwa na nguvu. Siku inayofuata. Saidi ya faida za kiafya maziwa unipa isia sa nyuban na upendo. Unikumbusha utoto, familia na nyakati za kukaa pamoja. Kwa ujumura kunywa maziwa kwangu si kunywa kinywaji tu bali ni njia ya kujijari, kujipenda na kuishi maisha yenye afya.

Mimi husasisha vifaa viyangu kulingana na mahitaji. Si kwa haraka. Kwa kawaida hufanya sasisho pale kifaa kinapoanza kuwa cha zamani, kimechoka au hakifanyi kazi vizuri kama ilivyotarajiwa. Si lazima nibadilishe mara kwa mara kama bado kifaa kinatimiza mahitaji yangu ya kila siku. Kama ni vifaa vya kiteknolojia kama simu au kompyuta, huvisasisha baada ya miaka kadhaa. Hasa pale teknolojia mpya inapokuja na kutoa huduma bora zaidi au usalama mzuri. Pia nafanya sasisho la program mara kwa mara ili kifaa kibaki salama na kifanye kazi vizuri. Kwa vifaa vya nyumbani, hufanya mabadiliko pale kifaa kinapoharibika au kinapokuwa hakitumiki vizuri. Napenda kutumia kifaa hadi pale kinapofikia mwisho wa matumizi yake, kisha nakibadilisha. Kwa ujumula, kusasisha vifaa vyangu hunisaidia kuendelea kuwa na ufanisi, usalama na urahisi wa kazi huku nikizingatia matumizi bora ya rasilimali na kuepuka ubadilifu.

Ndiyo, napenda kukimbia kila siku, na ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu. Kila asubuhi au jioni ninapopata nafasi, huvaa viatu vyangu vya michezo na kutoka nje kukimbia. Ninapokimbia nahisi mwili wangu unaamka na kupata nguvu mpya. Mapigo ya moyo yanaongezeka taratibu, pumzi zinakuwa ndefu na thabiti, na mwili mzima unafanya kazi kwa pamoja. Hii hunisaidia kuwa na afya bora na mwili wenye nguvu. Kukimbia kunisaidia sana upande wa akili. Wakati ninapokimbia huachana na mawazo ya shida, wasiwasi na msongo wa mawazo. Huwa najikita kwenye hatua zangu, pumzi zangu na mazingira yanayonizunguka. Nikizunguka. Wakati mwingine kukimbia nikisikiliza sauti za asili au muziki mpole. Jambo linalonifanya nijisikie huru na mwenye amani ya ndani. Baada ya kumaliza kukimbia, akili yangu huwa nyepesi na mawazo yangu yanakuwa wazi zaidi. Zaidi ya hayo, kukimbia hunijengea nidhamu na uvumilivu. Kuna siku ambazo mwili unahisi kuchoka, lakini bado najisukuma kuendelea. Hapo ndipo najifunza kujitawala, kuwa na subira na kutokata tamaa kirahisi. Mafunzo haya hunisaidia hata katika maisha ya kawaida. Ninapokutana na changamoto mbalimbali. Kukimbia pia kunisaidia kujijali na kujipenda. Ninapokimbia kila siku, najua nafanya kitu kizuri kwa mwili wangu na afya yangu ya baadaye. Hunipa kujiamini, furaha na nguvu ya kuanza au kumaliza siku, nikiwa na matumaini. Kwa ujumla, kukimbia kila siku kwangu si zoezi la kawaida tu, bali ni mtindo wa maisha, ni chanzo cha afya, utulivu wa akili, nidhamu na furaha ya kweli.

Mimi, ninarida falaga yangu mtadaoni kwa umakini mkubwa. Kwa sababu, ninaerewa kuwa tarifa sa binafsi ni muhimu sana. Kwanza, uwa sishiriki tarifa zangu sa kibinafsi ovyo. Kama nambari ya simu, anuani ya nyumbani, neno siri, au tarifa sa kifedha asa kwa watu nisiowajua vizuri. Kabla kuweka taarifa au picha yoyote mtandaoni huwa nafikiria kwanza kama ni salama na kama inaweza kunithuru baadaye. Pia hutumia nenosiri kali na tofauti kwa akaunti zangu na mitandao ya kijamii na barua pepe. Nina hakikisha nenosiri ina mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo namba na alama maalum zaidi ya hayo huweka uthibitishaji wa hatu mbili ili kuongeza usalama kwa akaunti zangu. Katika mitandao ya kijamii, mimi hudhibiti mipangilio ya faragha kwa makini. Nachagua ni nani anaweza kuona machapisho yangu kunitumia ujumbe au kunifuata. Kwa hivyo siongezi watu nisiowajua na kama kuna akaunti ninayoiona si salama au inanitia shaka, huwa ninaizuia au kuripoti. Vile vile, mimi huchukua tahadhari ninapotumia internet ya uma. Kama wifi ya sehemu za wazi, huepuka kuingia kwenye akaunti muhimu kama benki au barua pepe ni kiwa kwenye mitandao hiyo. Pia hujitahidi kusasisha programu na kifaa changu mara kwa mara kwa sababu, masasisho husaidia kuziba mianya ya kiusalama. Kwa jumla, ninalinda faragha yangu mtandaoni kwa umakini, kufikiria kabla ya kushiriki, chochote na kutumia hatua za usalama. Hii hunifanya nijisikie salama zaidi ninapotumia intaneti kwa mawasiliano masomo na burudani.

Mimi ninatumia tiktok kutazama video mara nyingi. Kwa sababu ni rahisi kupatikana video zinakuwa fupi na zinavutia. Na kuna aina nyingi za video zinazofaa kwa burudani na kujifunza. Ninapofungua tiktok mara nyingi ninaanza na sehemu ya for you ambapo video zinazopendekezwa kwangu zinajitokeza kulingana kile nilichotazama awali. Hii hufanya niweze kuona video mpya ambazo zinavutia na zinazonifurahisha bila mimi kuhitaji kutafuta sana. Video ninazotazama kwenye tiktok zinafwatiana sana. Ya kwanza ni burudani, video za kuchekesha, vlogs au changamoto zinazopendwa na watu wengi. Hizi hufanya nipumzike na kucheka baada ya siku ndefu. Elimu na ujuzi, video zinazofundisha jinsi ya kufanya kitu fulani. Kama wapishi, sanaa, michezo ujipaji wa mitindo. Hii hufanya niwe na ujuzi mpya na kuniachia nijivunie nilipofanikiwa kufanya kitu kipya. Muziki na mitindo, video za nyimbo au dance na inanifurahisha. Mara nyingine huvutia kushiriki au kuiiga baadhi ya hatua. Ninapopata video nzuri, huifanya au kuishare na marafiki zangu ili pia waone. Au tupate mazungunzo kuhusu hiyo video. Pia wakati mwingine hutazama video pamoja na familia nyumbani. Jambo linaloongeza furaha na mshikamano kwa kutumia tiktok pia najifunza mitindo mpya mawazo ya watu na mambo ya jamii. Hii inanisaidia kuongeza ufahamu wangu wa kile kinachotokea dunia na kunisaidia kuwa sehemu ya mazungunzo ya kijamii. Ujumla kutazama video mtandaoni kwenye TikTok nisehemu ya burudani kujifunza na kushirikiana na wengine. Nisehemu ya maisha yangu ya kila siku hasa wakati nina faraga au nataka kupumzika.

Mimi, ninapenda saidi kazini kama semu, ninaropenda kazini kupokea. Ya jukumu langu kwa dakila siku, hii inaniusisha kwa kikisha kuwa kupokea maripo kwa wakati. Huu ni kazi muhimu kwa sababu inakikisha wafanya kazi wanapokea haki zao kwa usahii na kwa wakati. Mimi ushuguri kia maripo yote ya nayopaswa kulipo kama mishara, motisha au lusuku nyingine. Ya pili kuhakikisha usahihi wa taarifa. Kabra kupenda saidi mimi hukagua orodha ya wafanyakazi, masaa ya kazi na hesabu sa malipo. Hii ni kuhakikisha hakuna makosa hau hakuna mtu anayeripwa kiazi kisicho sahihi. Ya tatu kuhifathi kumbukumbu. Mimi huandika hau kuhifadhi kumbukumbu sa maripo hayo. Hii ni muhimu kwa uthibitisho wa kifedha, kulahisisha ufuatiliaji na kutoa ripoti kwa wakubwa kasini. Ya nne, kujibu maswali na kutoa ufafanuzi. Mara nyingine wafanyakazi huuliza kuhusu hesabu sao. Mimi hushughulikia maswali haya kwa uwasi kuhakikisha kila mtu anaerewa kiazi kilichoripwa na kwa nini. Kwa ujumra jukumu rangu lenye napenda saidi kasini kuhakikisha kila kitu kina pita kwa usahihi, kwa uwasi na kwa wakati ili wafanyakazi wajisikie haki yao na ili kampuni iwe na kambubu sahi za kifedha.

Mimi, ninafanya mambo kadhaa ili kujilinda kutoka vitisho vya mtandao kwa sababu ninaelewa kwa mtandao unaweza kuwa na watu utarishi au tarifa sisizo salama. Kwanza, naweka mipaka ya faraga yangu. Hii, ina maana kwamba, sishiriki taarifa za kibinafsi kama nambari za simu, anwani, nywira, picha zenye mahusiana ya kibinafsi au mahali napokua. Hii husaidia kuondoa nafasi ya mtu hatarishi kunitishia au kunidanganya zaidi ya hapo mimi huna hofu kutumia chaguzi za usalama kwenye mitandao. Kwa mfano kuzuia mtu anayejitokeza kwa vitisho kuripoti akaunti sizizo salama kuweka akaunti zangu kwa za faraga ili tu watu ninaowajua wanonekana au kuwasiliana nao. Mimi pia husoma kwa makini maelezo na viungo vinavyotumwa mtandaoni. Sishiriki au kufinya viungo vya watu nisiowajua. Kwa sababu mara nyingi vitisho vya mtandao vinaweza kujificha kama viungo vya kawaida. Hii ufanya nijilinde dhidi ya virusi, udanganyifu au ufamisi wa taarifa zangu zaidi ya hayo napata msaada wa watu wazima kama wazazi, walimu au maafisa wa mtandao. Nikikabiliana vitisho vikubwa hii husaidia kufanya hatua rasmi kama kuripoti vitisho au kufuatilia vitisho vikubwa. Pia mimi ninaepuka kushiriki maelezo yasio na lazima mtandaoni. Na kuchagua kwa busara ni mitandao gani na watu gani nawasiliana nao. Hii hufanya mtandao uwe salama kwangu na uniweka kwenye hatari ya vitisho. Kwa ujumla kujilinda kutoka vitisho vya mtandaoni unaitaji tahadhari, busara na hatua thabiti. Ni muhimu kutumia mipaka ya faraga, chaguzi za usalama na msaada wa watu wazima. Hii hufanya ni jisikie salama nikiendelea kutumia mtandao kwa burudani kujifunza au kuwasiliana na marafiki bila hofu.

Mimi ninapokea maoni kutoka kwa wengine kwa eshima na kwa akiri wazi. Ninapopewa maoni kwanza ninasikiliza kwa makini bila kukatiza ili nielewe anachomaanisha mtu anayenipa maoni. Hata kama maoni hayo haya pendezi au yanakosoa hujitahidi kubaki mtulivu na kutochukulia mambo binafsi baada ya kusikiliza na jiuliza kama maoni hayo ya na ukweli au yanaweza kunisaidia kuboresha. Kama ni maoni mazuri na ya pokea kwa furaha na shukuran kwa sababu hunipa motisha ya kuendelea kufanya vizuri. Kama ni maoni ya kukosoa na ya chambua pole pole ili kuona nisehemu gani nina hitaji kubadirisha au kurekebisha. Pia na shukuru mtu aliyenipa maoni kwa sababu unajua si kila mtu ana chukua muda kumsaidia mwenzake akue. Wakati mwingine, huomba ufafanuzi, zaidi ili nielewe vizuri kile kina chomaanishwa na nisifanye makosa tena. Baada ya hapo, hujitahidi kutumia maoni hayo kwa vitendo baada ya kuiacha bila hatua. Kwa ujumla, napokea maoni kama fursa ya kujifunza na kujiboresha, si kama mashambulizi. Matazamo huu hunisaidia kukua kifikra. Kuboresha tabia na kazi zangu. Na kujenga mahusiano mazuri na watu wengine.

Mimi, wakati wa baridi kali, huanza kwa kubadilisha mtindo wangu wa maisha kidogo. Ili kuendana na hali ya hewa. Kwanza kabisa, huakikisha navaa nguo nyingi na nzito kwa wakati mmoja. Kama vile sweater ndani, jaketi juu na socks nene. Hii, hunisaidia kuhifadhi joto la mwili wangu na kuzuia baridi kuingia mwilini. Asubuhi na jioni baridi huwa kali zaidi. Hivyo hujitahidi kuamuka polepole asubuhi. Kujifunika vizuri kabula sijaondoka kitandani. Ninapooga hutumia maji ya uvuguvugu au moto. Kwa sababu maji baridi yanaweza kunifanya nihisi baridi zaidi au kuungua baada ya kuoga hujikausha haraka na kuvaa nguo za joto mara moja. Kwa upande wa chakula hupendelea kula chakula cha moto. Kama uji, chai, supu au vyakula vilivyopikwa vizuri. Vinywaji vya moto hunisaidia kupata joto la ndani na pia hunipa nguvu. Wakati wa baridi kali huongeza ulaji wa chakula chenye nishati kwa sababu mwili hutumia nguvu nyingi kujiweka na joto. Katika shuguli za kila siku hupunguza kutoka nje bila sababu ya lazima hasaa wakati wa upepo mkali au mvua. Niapokuwa nyumbani hufunga madirisha na milango vizuri. Na mara nyingi hujifunika kwa blanketi pia hujipangia shughuli za ndani kama kusoma kuangalia televisheni au kpumzika ili nisilazimike kutoka nje mara kwa mara. Kiafya hujitunza zaidi kwa kuhakikisha napata usingizi wa kutosha na napumzika. Nikiwa na hizi dalili za mafua au baridi, hunywa vinywaji vya moto mara kwa mara na hujitahindi kupumzika ili mwili wangu upate nguvu za kujilinda. Kwa ujumla, wakati wa baridi, kali hujikita, katika kujilinda, kujipasha joto, kula vizuri na kupumzika ili kuendelea kuwa na afya njema na kufanya shughuli zangu bila matatizo.

Mimi nina malengo ya muda mrefu yanayoniongoza katika maisha yangu. Lengo langu kubwa ni kuwa mtu mwenye mafanikio nidhamu na mchanganyo chanya kwa jamii. Natamani kujenga maisha yenye mwelekeo mzuri kwa kusoma kwa bidii kufanya kazi kwa juhudi na kutumia vipaji vyangu vizuri. Kitaaruma na kikazi ni narenga kupata erim bora au ujuzi wa kutosha utakao nipa na fasi ya kupata kazi nzuri au kujiajiri nataka kuwa mtaalum mtaaram katika eneo ni narololipenda ili niweze kujitegemea kifedha na kusaidia familia yangu pia natamani kuendelea kujifunza hata baada ya shule kwa sababu elimu haina mwisho kijamii na kitabia lengo langu ni kuwa mtu mwenye maadili mema anayeheshimu mwengine, anayesikiriza ushauli na anayepokea maoni kwa busara. Nataka kujenga mahusiano masuri na watu na kuwa mfano mzuri kwa vijana au jamii nayosunguka. Kiafya, ninarenga kuishi maisha yenye afya jema kwa kula vizuri, kufanya mazoezi na kujitunza. Ninaamini afya jema hunisaidia kufikiria kufikia marengo mengine yote kwa ulaisi. Kwa ujumra, malengo yangu ya muda mulefu ni kujenga maisha yenye mafanikio, heshima na kulidhika. Kuku ni kifanya kazi kwa bidii kila siku ili kufanya, kuyafikia hatua kwa hatua.

21St. Moja wapo ya tukio muhimu saidi katika maisha yangu. Nikipindi nilipokabiri changamoto kubwa katika masomo yangu lakini nikaweza kushinda. Wakati huo mambo hayakuwa rahisi hata kidogo. Kulikuwa na nyakati nilijisikia kuchoka kukata tamaa na hata kujiuliza kama ningeweza kufanikiwa. Licha ya hali hiyo niliamuwe kutojitowa. Kila siku, nilijipangia ratiba ya kusoma hata kama ilikuwa kwa muda mfupi. Nijifunza kuwa si lazima nisome kwa saa nyingi, bali nisome kwa umakini na malengo. Nilianza kuuliza mwalimu, maswali pale, habapo sikuelewa. Na pia nilisikiliza ushauri wa wazazi na marafiki waliokuwa wananiunga mkono. Hatuwa kwa hatuwa, nilianza kuona mabadiriko katika uwelewa wangu na matokeo yangu. Siku matokeo yalipotoka na nikagundua nimefaulu nilihisi furaha kubwa sana na fahali. Furaha hiyo haikutokana tu na kufaulu bali kutokana na ukweli kwamba nilishinda ofu na mashaka yangu mwenyewe. Tukio hili iliniongeza imani binafsi na kunifudisha kuwa changamoto si mwisho wa safari bali ni sehemu ya safari tangu wakati huo mtazamo wangu wa maisha ulibadirika. Nilianza kukabiliana na matatizo kwa utulivu, saidi na kuamini kuwa kwa juhudi, subira na msaada wa wengine naweza kufikia malengo makubwa. Tukio hili, ndio imekuwa chanzo cha motisha katika maamuzi ninayofanya hadi leo. Kwa ujumula, tukio hili muhimu, ilinijenga kiakili, kihisia, kitabia. Na ndilo linalonifanya nione dhamani ya kuto kata tamaa katika maisha yangu.

Mimi napenda rangi ya samawati kwa ukuta wa chumba changu kwa sababu rangi hii inanipa utulivu wa akili na hisia ya amani. Kila ninapoingia chumbani rangi ya samawati unisaindia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisike nipo mahali salama na tulivu. Hii ni muhimu sana kwangu hasa wakati wa kupumzika au kusoma. Kisaikolojia, samawati hujulikana kama rangi ya utulivu na umakini ndio maana ninaona inafaa sana kwa chumba cha kulala au chumba cha kujisomea. Inanisaidia kulala kwa amani, kuzingatia mawazo yangu na kupanga mipango yangu ya kila siku bila bugudha kwa upande wa mwonekano, rangi ya samawati hufanya chumba kuonekana kipana, safi na chenye mpangilio mzuri. Hata kama chumba ni kidogo, samawati hukifanya kionekane kikubwa na chenye hewa ya kutosha. Pia, huakisi mwanga vizuri, hivyo chumba huonekana angavu wakati wa mchana na tulivu wakati wa usiku. Pia, napenda jinsi samawati inavyoendana na rangi nyingine inaendana vizui na rangi nyeupe kijivu kahawia au hata rangi mbao. Hii hunipa uhuru wa kuchagua mapazia samani. Kwai, mekata na chumbani changu hubaki na mwonekano mzuri wa kisasa kwa muda mrefu zaidi ya hayo, samawati ni rangi isiyochosha macho. Hivyo, ninaweza kukaa chumbani kwa muda murefu. Nikisoma kupumzika wa kufikiria bila kuchoka. Hii hunifanya nijisikie vizuri kimwili na kiakili kwa ujumla napenda rangi ya samawati kwa sababu inaleta utulivu, uzuri, mwanga na mazingira bora ya kupumzika. Na kufikiri dio rangi inayoendana na tabia na mahitaji yangu ya kila siku.

Mimi napenda sana wanyama wa kufuga kwa sababu wanamchango mkubwa katika maisha ya binadamu. Miongoni wanyama ninawapenda zaidi ni mbwa, paka na ng'ombe. Kila mnyama anasifa zake zinasomfanya awe wa kipekee na wa muhimu kwangu. Kwanza mbwa ni mnyama ninayempenda sana kwa sababu ya uaminifu na ulinzi wake. Mbwa ni mlinzi mzuri kwa nyumba na pia ni afiki wa karibu wa binadamu. Ninapokua na mbwa, huhisi salama na furaha. Mbwa hunifundisha uvumilivu na uwajibikaji kwa sababu, huhitaji kulishwa, kuongeleshwa na kuangaliwa kila siku. Pili, paka ni mnyama ninayempenda kwa sababu ya utulivu na usafi wake. Paka wanajua kujitunza wenye na hawahitaji uangali, i mkubwa sana. Ninapuo waangalia wakilala au wakicheza kimya kimya hunipa amani ya moyo. Pia paka husaidia kuondoa panya nyumbani. Jambo ambalo ni faida kubwa tatu, ng'ombe ni mnyama wa muhimu sana hasa kwa jamii. Napenda ng'ombe kwa sababu wanatoa maziwa, mbolea na wakati mwingina nyama, nyama. Ng'ombe husaidia sana katika maendeleo ya familia na uchumi. Kuwatunza kunanifudisha bidii, subira na umuhimu wa kazi za mikono. Kwa ujumla, napenda wanyama kwa sababu hunipa furaha. Faida za kiuchumi na mafunzo ya maisha wananifudisha huruma, upendo na uwajibikaji kwa viumbe hai. Ndio maana huwa nahakikisha nawajali na kuwaheshimu wanyama ninaokutana na wao.

Ndio, mimi ni mtu wa ubunifu kwa sababu napenda kufikiria mawazo mapya na kutatua changamoto kwa njia tofauti na zisizo kwa za kawaida. Ninapo kabiliana na tatizo, situmii mara moja suluhisho, linalo onekana wazi. Badala yake, huangalia njia mbali mbali, nikichambua kila chaguo, kisha kuchagua njia inayofaa zaidi. Hii husaidia kugundua suluhisho bora na kushirikiana na wengine kwa ufanisi. Katika maisha ya kila siku, ubunifu wangu hujitokeza katika mambo madogo na makubwa, kwa mfano, napenda kupanga muda wangu kwa njia ya kipekee ili nipate kufanya kazi, masomo na burudani bila kuchanganyikiwa. Napenda kubuni au kuboresha vitu kama kupanga chumba changu. Kuunda kadi sherehe, au ata kutumia rasiri mali zilizopo kupata matokeo mazuri zaidi. Katika masomo au kazi, ninapenda kutafuta mbinu mpya za kujifunza. Kama kutumia michoro, ramani, au mifano badala kusoma tumaandiko. Vile vile, napenda kuchunguza na kujifunza kutoka kwa wengine na mazingira yanayo nizunguka. Hii inani wezesha kuchukua mawazo ya watu wengine, kuyaangalia kwa mtazamo wangu, kisha kuyabadilisha au kuyao ngeza ili kubuni kitu kipya. Kwa jia hii, kila siku nakuza ubunifu wangu zaidi na zaidi. Zaidi ya hayo, nimi huna hofu ya kufanya makosa. Najua kuwa makosa ni sehemu ya mchakato wa ubunifu. Kwa hivyo, hujaribu tu suluhisho salama, bali hujaribu njia mpya ata kama kuna uwezekano wa kushindwa. Kila jaribii hata lililo shidikana, linafundisha kitu kipya na kunisaidia kuwa bunifu zaidi siku zijazo. Kwa ujumla, ubunifu wangu hunisaidia katika masomo, kazi na maisha ya kila siku. Huinifanya niwe na mawazo mapya, kutatua matatizo kwa urahisi na kufurahia mambo kwa njia ya kipekee. Ni sifa inayonifanya niwe tofauti na kunisaidia kukua kifikra na kiubunifu kila siku.

Ya kwanza natambuwa tatizo kwa usahihi. Kwanza mimi utambuwa tatizo au changamoto niliokabiliyana nayo. Hii ni muhimu hili kujua asa msaada gani ninaohitaji. Sitaki kuuliza msaada bila kuelewa tatizo vyema kwa sababu hiyo inaweza kuchanganya zaidi. Ya pili kufikiria suruhisho kwanza. Kabula ya kumtafuta mtu wakusaidia, mimi ujaribu suruhisho mwenyewe kwanza. Hii usaidia kuelewa ni hatua gani, nimesha piga, na ni wapi ngeweza kushindwa hili pahali ninapouulizia msaada, niwe naoje dhabiti na kuelezea vizuri. Ya tatu, kumtafuta mtu sahihi baada ya hapo, mimi utafuta mtu aliye na ujuzi au uzoefu unaohitajika. Hii inaweza kuwa mwalimu, meneja, mfanya kazi mwenzangu, au rafiki kazini. Kuhakikisha mtu sahihi anasaidia kuna punguza muda na kuongeza ufanizi wa msaada. Yanne, kuomba msaada kwa heshima na kwa wazi. Mimi wasisha tatizo langu kwa wazi na heshima. Hii inausisha kueleza hatua nizo chukua tatizo nilio nilio kutana nalo, na ni msaada gani nadhani ungeweza kunisaidia. Hii usaidia mtu kunielewa vizuri na kunipa msaada wa moja kwa moja. Ya tano kupokea msaada na kujifunza. Napo pokea msaada kushirikiana na kwa makina kusikiliza ushauri ya watu wa zinazo pendekezo. Sio tu kupata suruhisha bali pia kujifunza jinsi ya kushughlikia tatizo kama hilo siku za usoni. Hii unisaidia kujenga ujuzi wangu binafsi kwa uhuru, zaidi badae. Ya sita, kutumia msaada kwa njia bora. Baada ya kupata msaada, mimi utumia hatua zizopedekezo kwa umakini. Hii usaidia kuhakikisha tatizo linatatuliwa kwa ufanisi na pia kwa kikisha hunakurudia makosa yale yale. Ya saba, shukurani na kujitahidi kuezesha badae, kueza badae. Mimi wanyesha shukurani kwa mtu aliye nisaidia na kujitahidi kujifunza kutokana na msaada huo. Ili nisiwe tekemezi kila wakati. Ipia uchangia kujenga mausiano mazuri kazini. Kwa ujuma napata msaada kwa huangalifu, kwa heshima na kwa mpangilio. Na kisha kujifunza na kutekeleza suluhisho. Njia hii unisaidia kukua kitaaruma na kuendelea kuwa na uhuru kazini.

Mimi ninapanga wikedi yangu kwa njia ambayo inachanganya burudani kupumzika na kufanya mambo ya manufa kwa maisha yangu ya kilasiku. Kwa kawaida wikedi wanza kwa asubui ya jumamonsi au jumapiri abapo mimi ujipatia munda wa kupumzika bada ya wiki enye shuguri nyingi shuleni au kazini napenda kutumia muda huu kutazama television kusikiliza mziki au kuangalia video mtandaoni. Shuguli hizi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo kunifanya nijisikie tulivu na hufanya nijiandae kisaikolojia kwa majukumu ya wiki inayofuata. Mbali na kupumzika, mimi napenda kutumia baadhi ya muda wa wikendi kuganishwa na familia na marafiki. Hii inaweza kula pamoja, kufanya piknik, kuzungumza kuhusu mambo mbalimbali ya kila siku. Kushirikiana na wengine kuna nisaidia kujenga mahusiano ya karibu na furaha ya kijami. Na pia kunatuo nafasi ya kushiriki hisia zangu na kusikiliza za wengine. Hii ni sehemu muhimu sana ya wikendi yangu kwa sababu furaha ya kijami huchangia sana afya ya akili na moyo zaidi ya hayo, mimi hujipanga sehemu ya wikendi kwa shuguli na kujifunza au kukuza ujuzi wangu. Kwa mfano, mimi hujifunza msomo kufanya mazoezi ya kiakademia au kutafuta taarifa mpya mtandaoni. Hii husaidia kuendeleza maharifa yangu, kuimarisha ujuzi wangu na kujianda kwa changamoto za wiki ijayo. Hata katika hata katika wikendi, mimi huchukua muna kwa makini kuhakikisha ninatumia muda wangu kwa njia ya maana. Pia napenda kushiriki michezo shuguli za burudani. Kama michezo ya video, michezo hii si tu hutoa furaha bali pia husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kukuza urafiki wa mawasiliano mazuri shuguli za michezo huongeza huongeza nguvu na kuchangia afya ya mwili na akili. Mwisho wa wikendi, mimi hupanga ratiba ya wiki ijayo. Ni kihakikisha ninajua majukumu yangu, masomo au kazi zinazo kuja. Hii hufanya nipate mtazamo mzuri wa wiki ijayo na kunisaindia kuepuka msongo wa mawazo asubuhi ya jumatatu. Pia kunapanga wali, kuna nifanya, nijisike, muteule na wenye, utaratibu. Jambo linaongeza ufanisi wangu. Kwa ujumla, wikendi yangu hujumuisha mchanganyiko wa kupumzika, kushirikiana na familia na marafiki. Kujifunza, kucheza michezo na kupanga wiki ijayo. Njia hii hunisaidia kupata furaha amani ya akili ujuzi mpya na kujianda vyema kwa mchangamoto za kila siku kwa hivo wikendi siyo tu muda wa kupumzika bali pia ni fursa ya kujenga afya ya akili kuimarisha na mahusiano na kukuza ujuzi kwa binafsi.

Moja wapo, ya kumbukumbu nzuri zaidi shuleni wakati niliposhiriki katika sheree za michezo ya shule. Siku hiyo, ilikua ya kipekee sana kwa sababu, siku shiriki tu katika mashindano, bali pia nilishiriki na wenzangu kwa furaha mshikamano mkubwa. Nili kumbuka jinsi walimu walivyokua waki wahamasisha wanafunzi, wakitupa mwongozo na sheree nzima ikiwa na mpangilio mzuri. Hisia ya kushirikiana kikundi na mshangao wa kila hatua tulio fanikisha ilikua ya kipekee na ingeweza kusahulika zaidi ya michezo nakumbuka shughuli za darasa na sheree za shule. Kama vile kuonyesha vipaji vyetu kucheza kuimba au kuzungumza mbele ya walimu na wanafunzi wenzangu. Shughuli hizi ziliweka msingi wa kujiamini kwangu. Nilijisikia furaha kubwa kuona jitiada zangu zikidhaminiwa na walimu na wenzangu wakinipa pongezi. Kumbukumbu hizi hazikuwa tu za furaha. Bali pia zilikuwa somo muhimu la maisha. Ju ya kujituma, kushirikiana na kujiamini. Pia nakumbuka safari za shule. Kama vile kutembelea makumbusho wa shamba au maeneo ya kihistoria. Safari hizi zilikuwa na kufurahisha sana kwa sababu ziliunganishwa ufunzaji na burudani. Nilifurahia kuona mambo mapya kujifunza kwa vitendo na kushirikiana na marafiki zangu. Hii ilibaki kumbukumbu nzuri kwa sababu hufundisha njia mpya za kuona elimu na kutoa furaha kwa pamoja. Michezo ya kikundi pia ni kumbukumbu nzuri. Nishiriki katika kandanda, ilianza na michezo ya meza ambapo nilijifunza kushirikiana, kuzingatia nidhamu na kushinda kupoteza kwa heshima. Furaha ya kushirikiana na wenzangu, kushirikiana mshikamano wa darasa na kujenga urafiki wakudumu ilikuwa ya kipekee. Hii nikumbukumbu ya michezo kufundisha umuhimu na wakushirikiana bidii na mshikamano wa kijami zaidi hayo nakumbuka wakati wa masomo ya darasani ambayo yalikua ya kufurahisha kama vile kujibu maswali kwa vikundi. Kufanya majaribio ya sayansi au kushirikiana kwenye miradi ya kikundi. Shughuli hizi ziliunganisha kufurahisha na kujifunza na kunifanya nijisikia kuwa sehemu ya familia ya shule. Kwa ujumla unapokumbuka nzuri. Unapokumbuka kumbukumbu nzuri za shule ni zile zinazo jumuisha mshikamano burudani mjifunzaji, michezo na kushirikiana na marafiki na walimu. Kila tukio lilinifundisha dhamani za urafiki. Mshikamano wa kijami. Ujasiri, bidii na, furaha ya kushirikiana na kumbukumbu hizi bado hubaki moyoni mwangu kama sehemu ya maisha yangu ya shule isiyo Sahaulika.

Mimi napenda msimu wa kiangazi zaidi kwa sababu unaunganisha furaha shughuli za nje na nafasi ya kupumzika baada ya wiki zenye shughuli nyingi kila asubuhi ya kiangazi napenda kuamka. Na kuona jua likichomoza hali ya hewa iliwa nyepesi na yenye upole. Na anga la blue lisilo na mawingu mengi. Hadi hii ya hewa huniwezesha kuanza siku kwa moyo wa furaha na nguvu. Na hunifanya nijisikie tayari kushughulikia mambo ya siku hiyo. Napenda kuishi siku kwa mtindo wa kuwahi, kuzunguka nje na kufurahia jua wakati wa asubuhii au alasiri. Moja wapo ya mambo ninayopenda zaidi kiangazi ni shughuli za burudani na michezo ya nje. Napenda kuandaa bustani, kucheza mpira au kutembea na marafiki na familia. Shughulii hizi huniwezesha kupata pumzi safi. Kuwa na mwili wenye afya na kupumzika kiakili. Pia huongeza furaha mshikamano wa kijamii. Kwa sababu kushirikiana na wengine katika michezo au matembezi ni njia nzuri ya kuimarisha urafiki na mahusiano zaidi ya hayo napenda kiangazi kwa sababu unahusisha likizo na muda wa kupumzika. Hii ni fursa ya kujifunza mambo mapya bila shinikizo la shule au kazi. Kwa mfano napenda kusoma vitabu vya burundani au kielimu. Kuangalia vipindi vya television au kushiriki kwenye shughuli za sanaa na uchoraji. Likizo pia huniwezesha kutembelea familia au marafiki wa mbali ni jambo linaongeza furaha na mshikamano wa kijamii. Hi ni tofauti na misimu mingine kama mvua au baridi ambapo mara nyingine hali ya hewa inaweza kukuamisha shughuli za nje. Pia napenda kiangazi kwa sababu huweka mazingira mazuri ya kujifunza kwa njia ya vitendo. Kwa mfano napenda kupanda mimea kufanya majaribio madogo ya sayansi. Au kujaribu mbinu mpya za kucheza na kubuni. Shughuli isiyofanya kiangazi si tu kuwa msimu wa furaha bali pia kuwa msimu wa kujifunza kuendeleza ubunifu na kukuza ujuzi binafsi zaidi ya hayo kiangazi hufanya mandhari ya siku kuwa ya kuvutia. Miti yenye majani ya kijani anga la bluu na jua lenye mwanga wa kutosha huniwezesha kupumzika kiakili na kufurahia kila siku. Hali ya hewa ya kiangazi hufanya niwe na hamu ya kuendelea kufanya shughuli za nje kutembea au kushiriki kwenye michezo ya kikundi bila vizuizi. Kwa ujumla kiangazi ni msimu ninaoupenda zaidi kwa sababu hunipa furaha na nafasi ya kupumzika. Kufanya shughuli zai burudani, kujifunza mambo mapya, kufurahia mandhari nzuri kila kitu huchangia hisia za furaha, amani ya akili na nguvu ya kuendelea kwa maisha ya kila siku. Kiangazi ni msimu unaonipa nafasi ya kuwa huru kuendeleza ujuzi na kujenga kumbukumbu nzuri za maisha yangu ya shule na familia.